Mchezo naopenda kucheza ni mchezo hasa wa mpira. Na naupenda kwa sababu kwanza unawelekeza namna kukaa pamoja na kushirikiana. Pia unawelekeza uti kwa sababu kikubwa ni kusikiliza yale mwalimu aliyoyafundisha. Na mchezo nao kumbuka ni mechi kati ya yanga na simba. Na pia na mara nyingi napenda kuangalizia nikiwa nyumbani kwangu.

Mara nyingi wikiendi huwa napenda kupumzika mimi pamoja na familia yangu. Na mara nyingi wikiendi napenda kuenda sehemu za starehe kushirikiana na watu na kumalizia kazi zangu za kiofisi. Ambazo nimekua sijazi malizia wakati nilipo pewa wiki ilipo anzia. Jambo hilo na nifanya mimi nikue mukamimi.

Mchezo wa olimpiki nnaopenda ni mchezo waliadha. Ni mchezo na upenda kwa sababu kwanza uchangamsha haki ya mwili. Pia huwa mara nyingi unaushindani mkubwa sana. Sikumbuki mchezo olimpiki nilio furaia kuutazama kwa karibu. Lakini mchezo wa elfu mbili kumi na mbili na dhani kama sijakosea ni mchezo abao ulikuwa imara sana na sana na sana. Na huwa na isi furaa nikiwa naangalia mche.

Hapana sipendi kuogelea, na sijui sana kuogelea, kuogelea najua lakini ni kidogo sana, kwa sababu kwanza mimi ni muoga wa maji pili, huwa mara nyingi natafakari je, nikitokea gafla nimemeza maji au nimezama itakuaje, na nitafanyaje ili kuweza kujiokoa?.

Ndio, nimeshawahi kujifunza kupigia gita wakati nilipo kuwa na soma sekondari kidacho cha tano na cha sita. Na kilichonifanya njifunze ni kwa sababu kuna rafiki yangu mmoja anaitwa bozumali. Ndiye alieyenifundisha na nilikuwa na tamani sana. Lakini sikufundishwa mpaka kumaliza nilishia njiani kutokana na changamoto za kima.

Nchi ambayo ningependa kuitembelea ni nchi ya Israeli na naipenda kuitembelea kwa sababu ni nchi ya historia kiimani yangu na pia nchi ya Israeli ina matukio mengi ya imani nyingi hasa ya kisilamu kristo na kiyaudi na kitu ambacho nchukusikia kanchi hiyo ni kuona uo mpaka wa Gaza ni upi na ningependa sana sana na nadhani safari hiyo itakua ya fura kwangu na amba heje.

Huwa napenda kuwa maali pa tulivu, pasipo kuwa na kelele nyingi, penye hewa nzuri kwa sabibu ndipo maali ambapo na weza kutafakari maisha yangu, nilipo, nilipo toka, nilipo sasa, nilipo elekea na mipango yangu na ndoto zangu. Sehemu tulivu huwa kwanza zinakuwa nzuri kiafya ya akili yangu.

Mimi napenda zile keki ambazo hazina sukari nyingi kwa sababu sukari kwanza inanikinaisha pili inaweza kanasababishia magonjwa mengi hasa presha kisukari chenye kiasi kwamba nikatumia gharama nyingi kwenda kujifanyia matibabu na pia keki hizo hua niza gharama.

Mara nyingi huwa shughuli za mvua, mara nyingi zina nyakati nzuri na mbaya. Kwa sababu mvua ikizidi sana inaeza ikasababisha mafuriko na pia mvua ikizidi sana inaaribu mazao. Mimi napenda mvua ya wasili kwa sababu mazao ambayo ninayolima yanakua vizuri na pia napenda kuelezea mvua kama njia bora ya kueka unyevunyevu kwenye ardhi na siku ambao nafurahi ni ile mvua ambao inanyesha usiku. Inakuwa na utulivu wa hali ya juu na kuna siku mvua ilinyesha ikabalisha mpango kwa sababu nilishindwa kuenda kazini.

Mara nyingi habari zangu mtandaoni huwa nazisomea TikTok, Instagram, Twitter, Facebook na Whatsapp. Kwa sababu ni mitandao ambayo ninaizoea na naifahamu kuitumia vizuri na ni mitandao ambayo asilimia kubwa sana katika nchi yetu ya Tanzania. Ndiyo inaotumika mara nyingi na Google pia.

Makosa kazini huwa nashughulikia kwanza kujua kosa ni lipi, chanzo cha kosa na namna gani naweza nikalitatua kosa ili isiweze kurudia na hivyo nalifanya kwanza nitulize kwanza akili yangu wakati nalitatua changamoto ili niweze kulitatua ili isiweze kujirudia.

Mafanikio ya binafsi nao ya thamini sana kazini, ni yale mafanikio ya kiuchumi ambayo mtu anayapata, mafanikio ya kifikra na mafanikio ya kisimamizi ya kifedha. Kwa sababu, baada ya kuwa na mafanikio ya kifika na kimasimamizi ya kifedha, ndiyo inasababisha sisi tuweze kuleta mabadiliko au maendeleo katika jamii.

Ndiyo, napenda kuimba, lakini sipendelei sana kwa sababu kwanza sina sauti nzuri ya kuimba. Pili, sina marafiki ambao wanaweza wakanifundisha mimi kuimba. Kwa hiyo, nikiimba labda ni mara moja moja sana, ambapo labda nimekumbuka kitu flani au nataka utulivu wa akili.

Ndiyo, napenda kuzungumza siasa kwa sababu siasa ndiyo msingi wa maisha ya kila mtu wanasiasa ndiyo wanaoamua tule nini, tuvae nini, nchi iendaje. Kwa hiyo, kuzungumzia siasa kunaonyesha kwamba, ninafahamu namna gani nchi yetu inavyoendeshwa, mipango ya nchi yetu na maendeleo ya taifa yetu.

Mimi mara nyingi kwanza, nazuia sana kukata miti, pili, nazuia kuuwa, vijiidudu au, wanyama wote naoona, tatu, kwanza, naelimisha watu wanaokata miti, nne, napanda miti mara nyingi sana kadiri uwezavyo, tatu, nazuia, uchomaji wa taka holela, ambao unezo karibu mazingira na hali ya wakibu.

Ndiyo, napendelea kucheza michezo ya ubao kwa sababu michezo ya mbao inafurahisha, inachangamsha akili, inaondosha mawazo, inaleta changamoto dogo ndogo wakati kutapo kuwa na ushindani mkubwa sana katika michezo ya ubao na ndicho kinacho nifanya mimi ni ipendelea sana hiyo michezo.

Kazi ya ushirikiano na wengine hua naifanya kwanza kwa kusikiliza mawazo ya wengi na kuyaweka mbele kwanza. Kuliko kuyaweka mawazo ya watu wachache. Pili kusikiliza kiongozi namna anavoliendeleza huliongoza kundi la hawa watu.

Ndiyo, napenda kusoma maoni ya mtandaoni kwa sababu mara nyingi watu huwa na maoni tofauti tofauti. Mengine yanayofundisha, mengine yanayokatisha tamaa, mengine yanayoongelea ukweli, yanayotaka kulenga kuleta mabadiliko. Mengine watu huwa tu waandika kwa kawaida tu kama maziara. Kwa hiyo, maoni hayo ukiyazingatia na ukiona dhamira ya ukweli ndani ya maoni. Kama yanataka kuleta mabadiliko na mafanikio, ndiyo maana napenda kuyafuatilia.

Hapana siishi mahali nilipozaliwa, niko mbali sana kwa sababu ya kutafuta, ndipo kipatochaku kikubwa nachokipata ni mbali pale nilipozaliwa. Na mara nyingi wanasema ukikaa mahali uilipozaliwa, unakuwa kwanza ni mvivu wa, kufikiria, mvivu wa kujituma kwasabu ukiamini, unaweukipatia changamoto unaweza kazitatua ha.

Mimi mara nyingi napendilea kusoma kwa sababu huwa ni mvivu sana kwenye kuandika na kuandika kuna hitaji utulivu na kujua namna gani kupangilia maneno namna gani kupangilia aya ili mtu aweze kuelewa kwanza kilichoandikwa na pili kuelewa huo mwandiko enyewe ambao umeandikwa.

Napendelea mfumo wa android wa simu kwa sababu ni mraisi kutumia na pia mfumo huo Sijawai kutumia mfumo mwingine kwa hiyo huwa situmii akili nyingi katika kuuwendesha mfumo huo na ni mfumo ambao nimeuzoea na hauhitaji uzoefu mkubwa sana hata kama mtu ni mgeni katika simu hii.

Ndiyo na wafahamu lakini siyo wote kwa sababu mara nyingi wengi wapo bize na kazi zao na majukumu yao ya kila siku. Kwa hiyo kuwafahamu huwa inachukua mda mbrefu sana. Na huwa tunakutana tu nakusalimiana hapa na pale. Ila kuwafahamu kiundani labda na wafahamu kwa majina lakini siyo wote wachache.

Ujuzi nao upenda kuusikiliza au kujifunza ni ujuzi wa mtandaoni ambao unaitwa digital skills. Ujuzi huo napenda kujifunza kwa sababu kwanza, ndivo biashara sasa hivi zinavolekea na hauitaji mtaji mkubwa sana kujifunza biashara za mtandaoni. Pili, nimesha wahi kujifunza lakini sio mdamrefu, niliacha na nta na utakavo jifunza, ntakua na amda, maalum kuweza kujifunza na nitajisikia furaha sana.

Ndiyo, napendelea kufanya kazi nyumbani, sipendelea kutoka kwa sababu, ndiyo maana napenda sana, biashara za mtandaoni digital skills, ili niweze kuzifanya nikiwa mwenyewe, sitaki kupangiwa ratiba na mtu, mda wa kuamuka, muda wa kuingia kazini, muda wakutoka, muda wakulipwa, ndiyo maana napendelea kufanya.

Njia ninayo tumia ni njia ya usafiri wa pikipiki kwa sababu kwanza ni mrahisi kuupata usafiri huo. Pili hauna foleni kwa sababu ni ndogo kwa hiyo inaweza ikapita katikati ya foleni. Kwa hiyo ni rahisi kufika eneo fulani na kwa raka zaidi hata kama ulichilewa kutoka au ulichilewa kufika mahali.

Kinywaji nachopenda kunywa asubuhi ni chai au uji mara nyingi. Lakini chai ya moto kwanza upasha tumbo langu na unifanya nisisikie njaa haraka. Na uji lakini pia nao sio sana kwa sababu nikinywa uji mara nyingi huwa nasinzia nikipata mazingira tu.

Ndiyo, napenda asali kwa sababu wanasema huwa ni dawa wakati unapoungua, pia ni dawa la kifua na kikozi, pia asali huwa ni tamu tu yenyewe kama nyewe ukiweza kuila kwa mkate. Kwa asali ya mbona naipenda ni ili asali nzito sana ya nyuki ndume, ni asali nzuri.

Baada ya siku ndefu mara nyingi huwa kwanza nikifika nyumbani, naenda kuoga napumzika naangalia taarifa, habari nasali pamoja na familia yangu, nakula ndipo naenda kupumzika ili niweze kujipanga au kusanya nguvu kwa ajili ya siku yangu ya kesho. Jambo hilo huwa linanifanya niwe mtulivu wa akili.

Ndiyo, nimeshawai kununua tikiti za tukio. Kwa sababu nilikuwa naenda kwenye tukio fulani. Baada ya kuzinunua, zilinisaidia ili niweze kuingia kwenye tukio hilo. Na zile zilinifanya. Nionekane ndiye mmoja wa mshiriki ambaye naweza nikaingia kwenye tukio hilo kulio.

Kifaa ambacho naweza siwezi kuishi pasipo ni kifaa cha simu kwa sababu simu kwa sasa ndiyo inatoa taarifa nyingi, ndiyo chanzo cha taarifa, ndiyo inanisaidia kuwasiliana na watu, kuangalia muda, kuangalia, kutafuta kazi, kufanya biashara, kwa hiyo simu ni kifaa cha muhimu sana kwa.

Wafanya kazi wenzangu, mara nyingi na wasiliana nao kwanza ana kwa ana, pili, kwa kutumia simu, kwa kupitia njia mbali mbali, ambapo kama niko mbali nao, au kwa vikao mbali mbali. Kwa sababu siyo wafanya kazi wote naweza nika kutana nao kila siku. Pia vikao na tarifa mbali mbali zinaweza kutusaidia tu.

Mimi huwa mara nyingi napenda sana kusherehekea siku yangu ya kuzaliwa na huwa napenda kusherehekea peke yangu. Na siku ambao nakumbuka na yenye ambao niliseherehekea vizuri ni siku ambao nileletewa zawadi ya keki na mpenzi wangu. Na napenda sana keki siku hiyo kuliko chakula na pia ningependa kupokea zawadi siku ijayo.

Mimi huwa napendelea viatu vya wazi kwa sababu kwanza na sipendi sana joto kwenye miguu yangu. Sipendi kiatu ambacho ni kizito. Kwahiyo kiatu asilimia kubwa viatu vya wazi ni viatu vye pesi. Na nirahisi hata wakati inapotokea changamoto kukimbia navyo. Kiatu kizito kwanza huwa napata mazingira ya kujibana bana.

Mimi kwanza na vitisho vya mtandaoni na jilindanavyo mara nyingi kwanza kwa kunakili vitisho hivyo na kutoa taarifa kwenye kituo cha polisi au kwenye mamlaka ya usika ya mitandao. Ili itakapoenda kutokea shida wakati wote niwe na usalama wangu binafsi na wa familia.

Ni mara nyingi napenda kukaa hadi saa sita hadi saa saba usiku kwa sababu mda huo unanifanya niwe nitulie na kazi zangu na ni mda ambao hauna kelele nyingi sana usiku. Kwa hiyo mara nyingi kazi zangu napenda kuzifanya mda wa usiku kama nina kazi ngumu na nyingi au nataka kusoma au kukamilisha kazi fulani.

Mandari nzuri ambao nimewaikuyona ni mandari ya upepo wa bahari na utulivu na sauti chache za ndege wa jioni. Iyo mandari huwa ni nzuri kwa sababu ni tulivu inatafakarisha, inakumbusha matukio mbalimbali ambayo yanatokea.

Mimi napendelea kufuga ndevu kwa sababu ndevu kwangu ni nzuri, zinanionyesha kwamba kweli mimi ni mwanaume, ndevu zinavutia na hata mke wangu anapenda mwanaume mwenye ndevu. Kwa hiyo ndevu kwangu ni furaha na nimekua nikizifuga sana.

Mimi napenda kuvaa nguo wa heshima. Mara nyingi napenda suruali za vitambaa au za kadeti. Na ambazo hazibani sana. Kwa sababu mimi huwa mara nyingi kazi zangu hufanya ofisini na na watu wanaheshima na biashara kubwa kubwa. Kwa hiyo nikivaa nguo ya heshima inanifanya mimi niheshimike zaidi na zaidi.

Ndiyo mimi napiga kura na huwa napigia kura kwa sababu kwanza nina umri ambao wakupiga kura, pili napiga kura ili kuchagua kiongozi au mtu ninaye mtaka, tatu napigia kura kwa ajili ya maendeleo binafsi na kwa ajili ya haki yangu mimi kama mwananchi wa sehemu husika ambayo napigia kura.

Ndio, napenda kujifunza historia mara nyingi, ili niweze kupata kumbu kumbu, au story za watu wa zamani, namna walivofanya mambo yao, walivoendesha maisha yao, namna walivopigana hatua za uhuru, au kupigania maisha ili waweze kufikia hatuwa flani. Na historia hizo zinatufundisha kutunza tamaduni na asili.

Mimi mara nyingi nikiamka asubuhi kwanza na anza kusali baada ya hapo naoga, mara nyingi sinywi chai na mara nyingi napenda kuamka mida ya saa kumi na moja alfajiri ambao napenda mambo kuyafanya kueka taratibu zangu vizuri, kuwache la matumizi nyumbani na huwa nikiamka huwa najihisi mwenye nguvu na furaha.

Mimi mara nyingi hua nafanya mazoezi, mbali na kufanya mazoezi, nakula chakula kizuri, chenyerishe nzuri, ili niweze kuitunza afya yangu. Mara nyingi hua napenda kufanya, kuangalia afya yangu kwa daktari, ili nijue kama kuna marathi yote ananyemelea, ili niweze kuyatibu kwa haraka.

Mimi mara nyingi na jenga mahusiano yangu na wafanyakazi wengine kwanza kwa kupigiana stori, kwa kusaidizana wakati wa shida na wakati wa raha, kwa kujulia na hali, kwa kupendana, kwa kuweka vikao vya kila siku, kwa kuwekeana michango. Hivyo inanifanya tuwe na umoja na upendo kati.

Asubuhi niliamka saa kumi na moja. Kitu cha kwanza nilichokifanya ni nilisari. Na nilikuja nikala mida ya saa nne, nilikula maandazi na chai. Na nilienda kazini vizuri. Na nilisikia amani na furaha kwasababu asubuhi yangu. Haikuwa na changamoto yoyote na sikuweza kuwa na makwazo na mtu.

Mimi kinacho nifanya ni furahi ni vichekesho, movie maigizo na stori Kwa sababu vichekesho kwanza vina nituliza ninapokuwa na changamoto au msongo wa mawazo Maigizo yana nifundisha matukio mbalimbali ya maisha Kwa hiyo hivyo huwa huninya ni furahi pia na kucheza na watoto wangu na familia yangu kiujumla huwana furahi sana.

Mafunzo ya kazi ambayo yamenisaidia zaidi ni yale ya namna ya kuendesha kazi, namna ya kutatua changamoto kazini, namna ya kuzikimbia changamoto kazini, namna ya kuishi na watu, namna ya kuongoza watu kazini, namna ya kutuliza asia au asira kwa watu.

Mimi ningependa kujaribu mchezo wa volleyball kwa sababu ni mchezo ambao naupenda Hauitaji maarifa mengi saana na ni mchezo ambao Tanzania ubuni wa hapa wahitaji sana wanao ufahamu Kwa hivyo mimi naupenda na mchezo mwengine napenda mchezo wa rugby Lakini kwa nchi ambao ninaishi Tanzania ni nadra sana kukutana na haina hiyo ya mchezo.

Ndiyo, huwa natoa sadaka na michango ya uwenezaji. Kwa sababu sadaka hizo, zina nifanya nipate baraka, niongezeke zaidi, nisipungukiwe hata mara moja. Michango hiyo, inafanya mungu aendele kuniongezea zaidi na zaidi. Hata ninapo pita chagamoto, ananisaidia. Au, ananifanya wepesi, ili niweza kuzishinda chagamoto.

Ndiyo, huwa naifadhi kichwesta mani haza pesa na viwanja. Na viwanja vingi sana huwa na viifadhi na penda kuvitunza viwanja vyangu. Na mimi kusema ukweri na viifadhi kwa sababu vina nisaidia keshu. Nabubitia changamoto basi ni kifadhi vile vitu na weza kusolve utatizo langu wakati wawo.

Huwa kwanza naangalia mzigo wa kazi, muda nitaoutumia kufanya kazi, watu ambao nahitaji niwatumia wakati nafanya hiyo kazi na namnagani nitaweza kufanya ili niweze kuifanya kwa urahisi, kwa usahihi na kwa wakati bila kutumia muda mwingi sana.

Mimi mara nyingi napenda kutazama michezo, kucheza sipendi kwa sababu kwanza sio mtu wa kucheza sana michezo, ni mara chache chache sana. Pili na umri wangu pia umeenda, kwa hiyo, nimesahau kucheza kwa sasa. Ndio mara mara nyingi napenda kutazama michezo, kwa sababu nikitazama nafurahi, naona uwezo wa watu, namna gani watu wanataka kushinda michezo.

Mimi napenda uwezo wa kuandika na kufanya biashara mtandaoni digital skills. Hasa freelancing kwa sababu uwezo huo utanifanya mimi nijingizie kipato peke yangu bila mtaji na utanifanya niwe na maarifa makubwa sana ya kimtandao na kitekinolojia.

Huwa mara nyingi napenda kusikiliza muziki wa mungu au wa injili. Kwa sababu kwanza, unatufanya tumwabudu mungu wetu, unatuelimisha, unatufanya tuwe na namna nzuri ya kuweza kutatua changamoto, unatufanya tuwe na upendo, amani, mshikamano, matumaini, na afya. Na wakati mwingine, unatukaribisha sana na mungu.

Huwa mara nyingi kwanza, natuliza hasira, pili, naangalia nimi chanzo cha mgogoro, tatu naangalia na namna gani nitakavyo jisaidia ili niwezi kurekebisha mgogoro huo na kufanya usijiridhie tena na tena. Kwa sababu migogoro inasababisha kuwe na mtafaruko au kutokuelewana kwa watu.

Hekima niliyojifunza kubwa maishani ni kuwa mkimia. Sio kila kitu cha kuongea. Sio kila muda wa kuongea. Kujua nini cha kusema? Wakati wa kusema na mahali pa kusema. Hekima hiyo imensaidia sana kutokweza kupambana na watu. Kukwazana au kasirishana yanifanya niwe na upendo kwa jamii na kuweza kufanya.

Ndio nimeshai kuenda maonesho mengi sana ya sanaa. Maonyesho ya yametufunza, ya metufanya, tuone namnagani watu wanavipaji. Na mnagani watu wanatumia sama kuingiza sanaa kuingiza kipato chao cha kila siku. Na mnagani sana ilivo watarajilisha watu wengi. Na sanaa inatoa elimu hasa kwa jamii.

Mimi mara nyingi napenda hali ya hewa ya mvua na ya baridi kwa sababu joto huwa linachosha, linamaliza nguvu na joto linasababisha kuwepo na mbu, kuwepo na fangasi wengi. Kwahiyo hali ya hewa ninapenda ni hali ya hewa ya mvua kidogo au uwepo wa baridi wakati wa jioni. Kwa sababu nikipata usingizi na pata usingizi mzuri sana.

Ndiyo, napenda kujaribu teknolojia mpya kwa sababu kwanza inanionyesha vitu vipya, pili inani connect au inanifungua akili yangu namnagani imetengenezwa namna gani inafanya kazi. Tatu, inaniongezea maarifa, inaniondolea ushamba na kunifanya nifahamu vitu.

Mimi ningependa kwanza kujifunza jinsi ya kufanya digital market au biashara mtandaoni, pia ningependa kujifunza namna gani ya kuweza kusimamia taarifa mbalimbali za watu ambazo ziko mtandaoni, pia ningependa kujifunza hasa na mnagani teknolojia inavyoenda kwa sasa.

Uzoefu wa kushangaza ambao ni mewahi kuupata. Hasa ni uzoefu wanamna ya kuendesha biashara za kawaida. Uzoefu huo niliupata wakati niko mdogo, wakati nyumbani baba alipo kuwa anaelekeza. Ndiyo ulio nifanya mpaka sasa niendelee kupambana kwa sababu ya huo uzoefu.

Mimi napenda sana kujifunza lugha ya kifaransa na lugha ya kichina kwa sababu ni lugha ambazo kwanza mataifa mengi yanazitumia pili ni lugha ambazo ukizizungumza kuna namna maneno yake yanakua mazuri na matamu na ninyepesi kueleweka.

Mara nyingi siku yangu ya kuzaliwa kwanza nasherehekea pekee yangu pili, kuandaa, keki, na tatu, huwa napenda kuitolea sadaka kanisani. Ili Mungu aendelea kunilinda na kunibariki, ili nieze kuendelea kufanikiwa, na pia huwa napenda kusaidia watu, ili maisha ya watu wengine wabadilike kupitia.

Tabia ninayo penda kwa watu wengine kwanza ni tabia ya unyenyekevu, upole heshima na utii. Tabia hizo zinafanya watu waendelee kufanikiwa kwenye maisha kwa sababu kwa nidhamu na upole na utii unaokufanya, watu wa kupende, ufanye maisha yako kwa taratibu na kwa umakini na ndiyo maana mafanikio lazima yatoke.

Hapana kukimbia sipendi lakini mara chache huwa napenda kuangalia riadha za kukimbia na huwa nakimbia mara moja moja ili kupunguza uzito na kulipatia afya. Hila sio kwamba napenda sana kukimbia hapana. Kupenda sipendi sana kukimbia mara nyingi.

Mimi huwa nafua nguo mara moja kwa wiki kwa sababu nina nguo nyingi pia kwa sababu ni mvivu wa kufua. Na ninapoishi kuna shida ya maji ndio maana huwa napendelea kufua nguo mara moja kwa wiki na ndio maana ili nipate nafasi ya kufanya mambo mengine wakati wa siku nyingine.

Mimi katika kazi yangu nataka kufika mbali, kujijenga kiuchumi, kuilisha familia yangu, kuwekeza miradi nyingi, nyumba za kupanga, nyumba za kuishi, viwanja, na maeneo tofauti tofauti. Ili niweze kufanikiwa katika kila jambo na katika kila hatua ninayoendelea kuifanya au kuipigania.

Mimi mara nyingi kwanza nahifadhi pesa zangu kwenye si akounti za simu zangu, akounti za banki, au nawaikeza sehemu mbali mbali ili uweze kuzalisha, au ikubwa zaidi hua nafungua biashara nyingine, ili pesa iweze kuzaa kwa wingi na kwa haraka bila changamoto aina yoyote.

Kinachofanya mazingira ya kazi kuwa vizuri kwanza, bosi wangu ni mtu muelewa na msikivu, pili malipo yanakuja kwa wakati, tatu, stahiki zote za wafanyakazi zinafatiliwa vizuri. Na pia huwa maranyingi wanazingatia sana kumuhudumia mteja wao vizuri na hicho ndicho kinachofanya mazingira yawe mazuri.

Mimi napenda kuanza familia yangu kuhirifisha maisha ya kumpenda mungu, kumjua mungu, kumtafta mungu. Pili napenda kufanya biashara na familia yangu. Ili watoto wangu waweze kujua namna gani maisha yanavoenda. Ili watakapo kosa kazi waweze kujipambania wao binafsi na katika maisha yangu.

Mimi kwa siku nangoja maramoja au wakati mwingine singoji kabisa barua pepe kwa sababu sina watu wengi wanaonitumia taarifa kupitia mikandao au kupitia barua pepe yeyote na hua barua pepe ikitokea ni maramoja moja sana kitu ambacho sio kibaya wala suki.

Mimi mara nyingi nasaidia jamii yangu kwanza kwa kuwasaidia kutatua changamoto, kuwasaidia misaada ya kawaida, kuwatetea panapokuwa na changamoto, kuwaombea na kuwalinda. Na jamii yangu naisaidia hasa kwa kuangalia namna gani ambavyo watu wanaupitia maisha magumu wanaweza kupambana juu ya maisha ya.

Wazo nzuri ambalo ninalo kwa siku ya leo ni kwanza kuwa mtu mvumilivu kwenye maisha. Pili kuwa na upendo kwenye maisha. Tatu kuwa na nidhamu kwenye maisha. Nne kuwa na utii kwenye maisha. Uvumilivu inamsaidia mtu hata anapopitia changamoto hawezi kuzishinda changamoto.

Mara nyingi huwa napendelea mahali pa kimya kwa sababu kwanza mazingira ni stahiki na mazuri, pili, haihitaji kelele nyingi, tatu yanatufanya sisi tuweze kupata muda wa kutafakari na kufanya mambo mengine kwenye hali ya ukimya na hali ya usikivu na utulivu wa hali ya juu. Sana.

Mimi huwa napenda sana juisi ya baridi kwa sababu juisi huimarisha afya yangu, kwanza unilinda na magonjwa, unilinda na vimelea au vijidudu vyoyote na napenda cha baridi kwa sababu mazingira nayo ishi ni mazingira yenye jua kali kiasi kwamba siwezi kufanya kazi bila kitu cha baridi kupoza mwili wangu.

Kwa mwaka ninaweeza nikaenda hospitali marambili au wakati mwingine siendi kabisa. Hii ni kwa sababu nina afya nzuri, nina zingatia afya. Tatu ni kwa sababu siyo mtu wa kupenda kula sana. Kwa hiyo huwa mara nyingi na jitahidi kupunguza mlo. Hili niweze kusurvive na kuendelea kufanya mambo mengini kwa wakati sahihi na kutoku. Kujie pusha na maha.

Huwa napendelea mazingira tulivu, yenye upepo, yasiyo na kelele, ili niweze kufanya kazi kwa urahisi na kwa uweledi mzuri sana. Na kikubwa napenda mazingira ya watu ambao ni watii, waaminifu na watu wanaojua kupambana juu ya maisha yao na juu ya safari zao na biashara zao.

Mimi napenda sana juisi ya embo na embe na juisi ya nanasi. Kwa sababu ni matunda ambayo kwanza ni rahisi kupatikana pili yanasukari nzuri ambayo itanisaidia mimi hata wakati ambapo kuna jua kali au mazingira ya joto jingi sana wakati wa kufanya kazi.

Mara nyingi huwa napenda kununua kwanza, maeneo, nyumba na asset nyingi ili niweze kutali. Kwa sababu asset huwa siku zote uongezeka thamani siku hadi siku. Kwa hiyo ni napo jaribu kununua maeneo, nyumba na viwanja. Ndivyo ninvyozidi kuongeza thamani ya pesa zangu.

Mimi nina malengo kwanza ya kufanya kazi kwa weredi, ili niweze kukuza uchumi wangu, kuongeza familia yangu, kufanya mambo tofautu tofauti na malengo hayo ni nayo kwa sababu nataka kuleta mafanikio ya kiuchumi, kiroho, kimwili na kiakili juu familia yangu. Kila moja aweze kuendelea.

Mi mara nyingi napenda kula majani ya maboga na tembele kwa sababu tembele huwa zina afya nzuri na tembele huwa ni tamu hasa ukiweka na limau na tembele huwa zinaongeza wingi wa damu na vitamini kwenye mwili wa mwanadamu na lishe bora kwa mwanadamu.

Hapana, sijawahi kufanya kazi ya kujitolea. Labda, kazi ya kujitolea ambayo nimeifanya labda ya masaa flani. Labda lengo ni kumsaidia mtu ila sio zile kazi za kujitolea za mkataba. Kwa sababu, ukizifanya zile, hakuna uhakika wakueza kupata kazi katika hilo eneo. Wakika uwa maranyingi uko mdogo.

Kabla ya kulala kwanza huwa mara nyingi, nafanya mazoezi binafsi, na kula vizuri, na lala vizuri, na mara nyingi huwa na chukua muda na familia yangu kuangalia taarifa habari na kujadiliana mambo tofauti tofauti ili tuweze kuipanga kesho yetu tunaingiaje na tunaikamilishaje ili tuweze kufanikiwa kutokana malengo.

Jukumu ninalopenda za kazini ni jukumu la kusimamia kazi fulani Kwa sababu, jukumu hilo linanifanya kwanza Nionyeshe uwezo wangu wa kiuongozi Pili nionyeshe uwezo wangu wa kumakini wa umakini na kulifanya jambo vizuri na kuleta matunda.

Mara nyingi huwa napata habari kupitia mitandao ya kijamii Facebook, Whatsapp, Instagram na wakati mwingini huu wanatumia radio kupata habari zangu na TV kwa sababu, vyombo hivyo vya habari vyote ni navio na vyanisaidia mimi kujua hali mambo yanavyoenda na yanavyo tokea, ili kuweza kuipangilia kesho.

Ndiyo, napenda kulima bustani, hasa bustani za maua na bustani za mboga mboga. Ndizo zinafanya mimi nizidi kupata mazingira mazuri, enye upepo, kwa ajili ya kuweza kutafakari na kuipanga mipango yangu yote ambayo nataka kuipanga.

Nguvu zangu kazini mimi ni kiongozi na pia ni mtu ambayo wananitegemea sana kwa sababu nakuwa na uwezo wa kusimamia vitu na kuvipanga vizuri ili viweze kuendelea. Na kazini huwa mara nyingi nguvu zangu zinatokana pale ambapo kutakuwa kuna changamoto nyingi huwa wananiita niwasaidie kuzitatua.